Kwa kawaida, mimi hutumia saa chache mtandaoni kwa siku. Takriban saa ambili hadi nne. Muda huo hutumika kwa mawasiliano, kujifunza, kupata habari na burudani kidogo. Hata hivyo, muda wa mtandaoni unaweza kuongezeka au kupungua kulingana na kazi au majukumu ya siku hiyo. Kwa jumla, mimi hujaribu kusawazisha muda wa mtandaoni na shughuli nyingine ili kuepuka kutumia muda mwingi kupita kiasi kwenye mtandao.